Mimi napenda kusimamia wala si kusimamiwa. Kusimamiwa inakunyima uhuru wako. Mimi napenda kusimamiwa watu na mimi ni mtu ambaye napenda kusimamiwa watu kwa utulivu, kupanga mikakati ipasavyo na pia kupo wapa watu ruhusa wa kufanya kitu ambacho wanapenda.